Chakula gani unakula mara nyingi mchana? Chakula ambayo ninakula mara nyingi mchana ni chakula cha ugali na mayai. Napenda kula chakula hiki kwa sababu ina protini na protini inasaidia katika kukuza mwili. Pia ninapenda chakula hicho kwa sababu ni tamu sana.